Swali ni, je, nishawahi ona, bahari, ukweli, ndiyo, kwetu Kenya kuna bahari la hindi. Katika mji upi, mji wa Mombasa. Na mimi napenda sana kwenda Mombasani ili niende nioge na maji ya chumvi baharini.

Swali ni, mahali gani pa kihistoria ningelipenda kutembelea? Sio mahali moja kusema ukweli. Ningependa kuenda Italia, niende nitembelee Ufaransa, Paris, na pia ningependa kutembea Venice.

Teknolojia ya sauti kusema ukweli situmii kwa sasa. Lakini, mimi kama mtu ambaye anayependa mno kusoma na kujua mambo mapya, sina budi ya kuwa siku moja nitakuja kujua. Na labda, nitakuwa mshupavu katika hiyo kazi.